Michezo ambayo ninayopenda kutazama. Michezo ambayo napenda kutazama ni michezo kama vile voliboli, pia michezo ya kuogelea, na michezo pia ya wana mieleka, ama michezo pia ya mpira wa mguu. Na za kueleza kwanini napenda mchezo hiyo kama voliboli naona ukiwa mchezo ambao unachezwa vizuri. Mchezo wa kuogelea pia ni mchezo ambao ni mchezo unafurahisha kwa macho tunapo utazama. Na nakumbuka mchezo wa kushangaza nilio utazama ni mchezo wa voliboli baina ya Kenya na nchi inayo itwa Hispania ambapo Hispania iliweza kuitandika timu ya Kenya kwa seti mbili kwa moja. Na ni wapi napenda kutazama hii mchezo. Nawezasema napenda kutazama kwenye runinga. Nikiwa kwenye kilabu ama nikiwa nyumbani. Na nahisi ali ya furaha ama nahisi vyema ninapo ya tazama haya mchezo.

Napenda kufanya mazoezi ikiwezekana sana asubuhi kabla sijaenda kazini. Sababu ya kupenda kufanya mazoezi asubuhi ni kuwa asubuhi ukiwa umeamka wajua umechangamka hauna mauchovu. Mwili hukuwa umepumzika. Kwa hivyo unapata ukona nguvu mpya ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo napenda sana kufanya mazoezi asubuhi kuliko jioni.